Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha. Mara ya kwanza hasa inapogonga ardhi kavu. Harufu hiyo hunipa utulivu wa moyo na kunikumbusha hali ya upya na matumaini mapya ya maisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na imekuwa msaada mkubwa kwangu. Yoga hunisaidia kupumzisha mwili na akili. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Kupitia mazoezi haya, nimejifunza kuthibiti pumzi yangu na kuwa mtulivu hata katika hali ngumu.

Ndivyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inarahisishia ianirahisishia maisha. Hunisaidia kuokoa mda kwa kuwa naweza kuangalia bidhaa tofauti nikiwa mahali nilipo bila kutembea sana. Pia napenda kwa sababu naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua kile kinacho nifaa zaidi.

Wakati wa baridi, hujitahidi kujikinga ili nibaki na afya njema, huvaa nguo nzito na za joto, hukunywa vinywaji vya moto kama chai au supu na hujitahidi kukaa sehemu zenye joto ili kuzuia baridi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuwaheshimu, kuwasikiliza na kushirikiana nao kwa ma kwa uwazi. Ujitahidi kuwa kuwasiliana vizuri. Kusaidia pale inapohiitajika na kushiriki mawazo bila dhala.

Ninawasiliana na wafanyakazi wezangu kwa njia mbali mbali kulingana na mazingira mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana tunapokuwa kazini ili kuelewana haraka kuhusu jambo au kazi fulani.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kushirikiana na watu na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Pia nina kipawa cha kujifunza haraka mambo na kupanga mawazo yangu vizuri na inavyohitajika.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga ratiba ya kazi na kueka vipaumbele ya majukumu muhimu zaidi. Huvunja kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ili ziwe rahisi kukamilika na kuzifanya pia.

Mimi hufanya mambo mbalimbali kulinda mazingira yakiwemo kutunza usafi kutupa taka mahali panapofaa na kupunguza matumizi ya plastiki. Pia, ninatunza miti kwa kupanda na kuepuka uharibifu wa mazingira pamoja na kuhamisha wengine kuhusu umuhimu wa kuifadhi mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na kiju.

Kwangu mimi jambo muhimu la dini ni maadili mema. Hasa kuishi kwa heshima uaminifu upendo na haki. Dini huniongoza kufanya yaliyo mema kwa kuheshimu wengine na kuishi kwa amani na jamii. Huku nikimcha mungu na kufuata mafundisho yanayo nijenga kiroho na kimaadili.

Michezo ninaopenda kutazama ni mpira wa miguu kwa sababu huniburudisha na kunipa hamasa. Napenda kutazama kwa sababu hujenga mshikamano, nidhamu na roho ya ushindani. Pia hunitia moyo kufanya kazi kwa bidii na kutathmini kazi ya timu.

Kwa maneno machache, napenda kuwasiliana kwa uwazi kwa heshma na kidogo cha ucheshi. Napenda kusikiliza kwanza, kueleza mawazo yangu wazi na kufanya mazungumzo yawe rahisi na ya furaha kidogo.

Nilipokuwa mdogo nilipenda kujifunza vitu vipya, kusikiliza hadithi na kucheza michezo ilio hitaji kufikiria. Pia nilifurahia sana kuzungumza na watu kuuliza maswali mengi kuhusu mambo mbali mbali. Kwa sababu nilikuwa na hamu kubwa ya kuelewa dunia ilio nizunguka.

Napenda sana kushirikiana na watu na kutatua matatizo. Napenda kuona jambo linaloanza kama changamoto kisha tukutafuta suluhisho lake la hatua kwa hatua. Na mwishowe kuona matokeo mazuri pia napenda pale ambapo nawasiliana na ushirikiano unao rahiisisha kani.

Kwanza ninaanza na kazi muhimu za kila siku na kuhakikisha zinakamilika mapema. Kisha natoa muda wa kazi za pili au zinazoeka kusubiri na pia na kuweka mapumziko ili kuepuka msongo. Pia napanga muda wa kujifunza mambo mapya au kutatua changamoto na mwishowe napanga muda wa mawasiliano na watu au kushiriki kima watu.